Ninapokutana na makosa kazini nakubali kosa nachambua chanzo chake kisha nachukua hatua za kurekebisha haraka. Pia na jifunza kutokana na kosa hilo ili lisijirudie. Na ikiwa inahitajika nashirikiana na wengine kupata suluhisho bora.

Nyinyi ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu munanipa fursa ya kukua, kujifunza na kutumia ujuzi wangu kwa manufaa ya pamoja. Kupitia ushirikiano wenu na pata motisha ya kufanya kazi kwa bidii, kuwajibika na kufikia malengo yangu ya kitaalam na binafsi.

Chumba changu cha kulala ni tulivu na chenye mpangilio mzuri. Kuna kitanda kilichopangwa nadhifu chenye mashuka masafi. Taa yenyewe, mwanga laini unaofaa kupumzisha macho. Na dirisha linalo ingiza hewa safi na mwanga wa asili. Kando kuna kabati la nguo na chumba kwa ujumla kuna rangi nyepesi na za kutuliza zinazo saidia kupata usingizi. Mzuri na amani ya mawazo.

Ninauhusiano mzuri na wa heshima na wazee wangu, nawaheshimu nawathamini na kusikiza ushauri wao kwa sababu wana uzoefu mkubwa wa maisha. Pia najitahidi kuwajali, kuwasiliana nao mara kwa mara na kuwasaidia pale inapowezekana.

Ninasaidia jamii yangu kwanjia mbalimbali. Kama vile kushiriki shughuli za kijamii kusaidia pale inapohitajika na kutoa mawazo au ujuzi wangu kusaidia kutatua changamoto. Pia nahimiza ushirikiano na amani na ninapopata nafasi na shiriki katika kazi za kujitolea kwa manufa ya wote.

Ninapenda zaidi msimu wa masika. Kwa sababu huu ni wakati majani na maua yanapoparizika. Hali ya hewa ni nyepesi na yenye furaha. Na kuna hisia ya kuanza upya na matumaini mapya. Mandhari ya rangi za asili na mwanga wa jua hunifanya nijisikie furaha na amani.

Kujiandaa kwa mkutano, mimi napanga kwanza ratiba na malengo ya mkutano. Kisha nakusanya taarifa na nyakara muhimu zitakazohitajika. Kabla ya mkutano, najaribu kuelewa hoja zinazoweza kujitokeza. Kukua tayari na maoni au suluhisho. Na kuhakikisha vifaa vya mawasiliano kama laptop au simu viko tayari. Pia najiweka kisaikolojia na kimaadili kuhakikisha nashiriki kwa heshima na kwa ufanisi.

Kwa kawaida ninalala masaa saba hadi nane kwa usiku. Kwa sababu hii ni kiwango kinachopendekezwa kupata usingizi wa kutosha. Kupumzika mwili na akili na kuamka nikiwa tayari na makini kwa shughuli za siku. Wakati mwingine napumzika kidogo mchana ikiwa nahitaji kuongeza nguvu.

Ndio, nakumbuka mwalimu wangu wa Kiswahili kutoka shuleni. Alikuwa na ubunifu, mwenye huruma, na alituongoza kujifunza kwa njia ya kufurahisha. Alitufundisha sio tu somo, bali pia maadili ya maisha, na kwa kweli alibaki kiongozi wa mfano katika kumbukumbu zangu.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kushirikiana furaha pamoja, kutoa pongezi za thelathini kwa kila mshiriki, na mara nyingine kupanga hafla ndogo au sherehe ya kifupi kama ishara ya kuthamini juudi za kila mtu. Pia nashiriki mafanikio hayo kwa wingine ili kuimarisha motisha na mshikano wa timu.

Ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku. Kwa kawaida asubuhi, katikati ya siku na jioni. Hii inaisaidia kubakiza mawasiliano ya kazi ya haraka, kufuatilia taarifa muhimu na kuhakikisha kama kuna jambo linalohitaji hatua nalishughulikia mapema.